Ndio, napenda maua sana kwa sana kwa sana, manake yanavutia, maua yanaleta mandhari mema maua ndiyo ambayo yanafanya tuweze kuona dunia ama sehemu napo kaa pana kaa vyema pana kaa pahali ambapo pana muonekano mzuri. Kwa hivyo napenda maua kwa sana, maua mengine yana harufu nzuri ambazo zinaweza zika kupa msisimko wa moyo zaeza kufanya uka hisisi ya kwamba uko mahali tofauti na pale ambapo umezoea. Kwa hivyo maua nayapenda kwa sana napenda kutumia maua, napenda kuangalia maua, na wakati huu tunaoenda msimu wa Valentino na tumai kwamba nitapata maua mema ama maua mingi ya kueza kumtumia yule ambaye napenda. Kwa hivyo maua nayapenda sana maua.

Ndiyo, ningependa sana kurudi ujana ama ujanani manake napata kuwa wakati huo maisha ilikuwa si ngumu vile maisha ilikuwa yale ambayo haupasi kufikiria sana mambo ambayo yanakuja, mambo ambayo ungefanya pale mbeleni ama mambo ambayo yafqa ufanye kwa hivyo ujana ujana ni pale ambapo ukona uhuru wa kufanya vitu vingi ukona uhuru wa kufanya mambo mingi ukona uhuru wa kufikiria vile unavyo taka ukona uhuru wa kucheza pale ambapo unapotaka lakini ukipita ujana basi uhuru huo ni kama unapotea kidogo kwa hivyo ningependa sana kurudi kuwa kijana ama kurudi ujanani ili niweze kupata hisia hiyo tena lakini kwa sasa ninaonelea kwamba nisha kuwa na mimi si kijana tena.

Sikukuu napenda kusherehekea na familia yangu, napenda kwenda kwenda kujumuisha na familia ili niweze kukaa nao. Niweze kuwa na wakati mwema nao, niweze kujumuika nao katika sherehe za hapa na pale, kuweza kutengeneza maakuli, kuweza kula, kuweze kupiga story nyingi, kuhusu familia, kuhusu vile watu wanavyoishi, kuhusu pale ambapo watu wametoka. Kwa hivo napenda kusherehekea sikukuu sana na familia yangu niweze kwenda kule kujumuika nao kuangalia vile wanavyoendelea, kuangalia hali yao ya kiafya, kuangalia hali yao ya kimaisha, kujua vile ambavyo wanafikiria wakati huo kwa hivyo ni vizuri sana ama ni vyema sana kushiriki ama kusherehekea sikukuu na familia. Na mimi napendelea sana kusherehekea siku zangu kuu ama siku kuu na familia yangu, mara kwa mara.